Ee napenda kuvaa kofia kwanza katika msimu huu wa jua napenda kuvaa napenda kuvaa kepu juu ya kupunga mwangaza kutoka kwa jua na naweza kuona mbele vizuri na inisaidia ku kuepuka vumbi.

Ninatumia komputa kwa kazi yangu. Ninafanya kazi ya uandishi na utafiti. Pia ninasoma habari za kimataifa. Ninapenda kucheza call of duty kwa komputa yangu. Komputa yangu inanisaidia kujifunza mabo mapya. Kwani inanisaidia kuingia mtandaoni na kujua kinachoendelea.

Mboga yangu ya kipekee ni sukuma wiki. Sukuma wiki ni tamu sana. Hasa ukiandaa na vitunguu na nyanya. Mamangu huiandaa vizuri kabisa wakati ambapo tunakula ugali. Mboga ingine nayopenda ni mchicha na njegere. Mchicha ni lishe bora ya afya kwani ina mambo mazuri kwa mwili.

Najua kuogelea lakini sipendi kuogelea hata kidogo. Nikienda kuogelea inanikumbushanga wakati nikiwa mchanga ambapo cousin yangu alibebwa na mto ikabidi nimeingia kwa maji nimtoe tukabebwa pamoja. Sasa inanitraumatize yes.

Mandhari nzuri kabisa niliwahi kuona ni mlima aberdares ya nchini kenya. Nilipokuwa safarini na familia yetu tulismama pahali ambapo tulikuwa na jua na lilikuwa linachomoka pole pole kwenye vilele vya milima. Kulikuwa na ukungu mwepesi unautambaa juu ya miti mirefu na ndege walikuwa wakirukaruka kwa furaha.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Kwangu, chakula si kitu tu ya kujaza tumbo. Bali ni safari ya kugundua tamaduni tofauti na ladha mpya. Kila mara ninapopata nafasi ya kuonja mlo ambao sijai kujaribu. Ninahisi kama nimefungua mlango wa dunia mpya.

Mnyama ninaye tamani kumfuga ni mbwa wa aina ya Golden Retriever. Napenda sana mbwa kwa sababu ni mwaminifu, wanaelewa hisia za binadamu na huleta furaha nyumbani. Golden Retriever anaonekana kuwa na manyoya, ya dhahabu, macho ya upole na tabia ya kucheza na watu woga.

Napenda kununua vitu sokoni ama kwenye supermarket. Lakini inalingana ni kitu gani nataka kununua. Kama ni vitu za kupika nitaendea sokoni. Lakini ni kama ni vitu za nyumba za kutumia. Nitaendea supermarket ju huko bei yake ni sawa sawa.